Ninapoanza kazi mimi hukagua pale ambapo nafanyia kazi kama ni mahali ambapo panahitaji watu wengi ama panahitaji mtu mmoja. Pia mimi huweza kukagua hali ya kazi ambayo ilioko kama kazi hii inahitaji ujuzi mbali mbali ama inahitaji ujuzi wa mtu tu mmoja. Ninapo weza kujua haya na weza kuanza kazi hii na na weza kuifanya kama inahitaji tu ujuzi wangu na kama inahitaji ujuzi wa watu wengine basi inahitaji kushirikiana na kuweza kuelewana.

Nguvu zangu pale kazini ni kuweza kupanga watu, naweza kupanga watu kulingana na uwezo wao na uraisi wao wa kufanya kazi. Nguvu zangu zengine za kazi ninapokuja pale kwa kuhesabu, materials ambayo inahitajika. Mimi ndiyo napige hesabu na bajeti naezapiga pia reporti ya kazi ambayo imeweza kufanywa na wafanyi kazi wangu.

Wakati mwafaka ambayo napenda kufanya kazi vizuri ni hapo alfajiri, hapo alfajiri ni napoamka, mimi huweza kufanya kazi bila kusumbuliwa na mtu yoyote kwa kuwa wenzangu wote watakuwa melala, huu ni wakati pia ulimungu wote umelala na hutarajii mtu yoyote kukubishia, huu ni wakati pia ambao akili inakuwa isha amka na inaweza kufanya kazi vizuri, na inaweza kufikiria, na inaweza kufanya kazi ngumu, na inakuwa haraka na ninaweza pia kufanya kazi nyingi kwa wepesi nawa uharaka pia Hii ni wakati mwafaka huu ni wakati ambao kila kitu kimetulia na huu ni wakati ambao unaeza kufanya kazi nzuri.

Mimi huhimiza ushirikiano hasa katika timu kwa kuhakikisha ya kuwa kuna maelewano nahakikisha ya kuwa kila mtu anasikiza mwenzake nahakikisha ya kuwa kila mtu amechangia katika suluhisho ambayo itakubaliwa Nahimiza pia ushirikiano kwa kueleza kila mtu aweze kuchangia vyema na kwa uwezo wake Kila mtu anapochangia kwa uwezo wake timu inaweza kusonga mbele sana Sio kila mtu anaweza kucheza hapo mbele Kuna wale wanaotakikana katikati, kuna wale wanatakikana hapo nyuma na waweze kushirikiana na nguvu zao tofauti ili timu iweze kusonga mbele.

Ndio mimi husoma gazeti, lakini mara mingi mimi husomea gazeti kwenye simu Mimi huwa sinunui kwenye wauzaji huko nje Mimi hupenda sana kujiweka pamoja na habari ambazo zinafanyika kila siku Mimi ninapoweza kuelewa habari inayofanyika kila siku Naweza kufikiria jinsi ambavyo naweza kufanya ili ninufaike na habari kama hizi, kuna habari za kikazi hutokea, kuna habari za kazi ambazo unaweza ku-apply, kuna habari za tuzo ambazo watu huweza kushinda wanapofanya jambo fulani. Hii ndio sababu ambayo mimi husoma gazeti ili kuelewa pia mambo yanayofanyika nchini ili pia kuweza kujua jinsi nitakavyofaidika.

Mkate ambao mimi naupenda zaidi ni mkate wa superloaf, huu ni mkate ambao unakuwa laini, huu ni mkate ambao unanukia vyema, huu ni mkate ambao unaweza kutumia blue band ama jam, kuweza kuimarisha ladha kabisa, huu ni mkate ambao unaendana na chai, huu ni mkate mzuri sana, mkate ambao hauharibiki, ambao unakaa kwa muda, mkate ambao umechukua muda ili uweze kutengenezwa na bei pia huwa ni nafuu.

Mimi hupenda kufuatilia sana mfereji wa TV inayojiita Citizen TV huu ni mfereji ambao unatizamwa na watu wengi sana nchini Kenya huu ni mfereji wa TV ambao unajulikana kwa vipindi vyake vipindi vya kimapenzi, vipindi vya ucheshi na sana sana hutup habari ambayo imedhibitishwa na habari ambayo ni sahihi Huunni mfereji wa TV ambayo umependwa kutoka zamani na unapendwa pia wakati wa sasa na huu ni mfumo mfereji wa TV ambayo unangozwa na Royal Media kubwa Royal Media ambayo anaitwa Macharia na anapendwa na watu na amechangia pa kubwa pia katika uchumi wa nchi hii kwa ajira ambayo anameweza kupeana.

Chakula ambacho naweza sema kuwa na kipenda kula panapo jioni ni chakula ambacho si kizito ni chakula chepesi Naweza pia kunywa na chai, naweza kunywa pengine mandazi na chai, naweza pia kununua viazi na kuvila vivo hivo Naweza pia kununua chipsi hapo nje, naweza pia kununua pale fruits ambavyo vina vinaweza kunisaidia Naweza pia kununua mahindi hapo nje, mahindi ambayo imechomwa Naweza pia kununua viazi vitamu na tununuwa tu chakula chepesi ambacho kinaweza kunifikisha papo usiku na pia chakula ambayo naweza kunipa nguvu ya kupika chakula cha usiku.